Mimi napenda muziki ambao ikona mzizi ya kitamaduni, muziki wa asili au unaochanganya utamaduni ya wa kiafrika na mitindo ya kisiasa. Tena napenda miziki ya kisiasa na pia napenda gospel. Napenda pia muziki ya jazz ama gospel ambao inagusa maisha matumaini na chagamoto za watu.

Ndiyo, mimi napenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha ya kipekee. Mvua inaponyesha hewa huwa safi na baridi. Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri na yenye kustarehesha. Pia mvua ni muhimu sana kwa maisha, hasaa kwa kilimo. Kwani huwasaidia wakulima kupata mazao bora na kuhakikisha upatikanaji wa chakula. Wakati wa mvua napenda kukaa kusikiliza sauti ya matone ikidondoka kwani hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Zaidi ya hayo yote mvua huleta uzuri wa asili. Miti na maua hua na rangi angafu na ardhi huonekana wa lighten. Ingawa wakati mwingine mvua inaleta usumbufu kama baridi ama wakati mwingine kuna kuwaga na matope. Naamini faida zake ni kubwa zaidi. Kwa jumla mvua hunikumbusha umuhimu wa asili na hunipa nafasi ya kuthamini uzuri wa mazingira yanayotuzunguka.

Chakula ni nachokipeda kula jioni, ni wali na mahalagwe, pamoja na boga. Kwa sababu ni chakula chenye lishe, inasosababisha na kunifanya nijisikie vizuli kabla ya kulala. Jioni napederea chakula kisisho kisito sana, lakini chenye gufu ya kutosha kujega mwili baada ya siku defu ya kasi ya ama masomo. Wali unipa gufu, mahalagwe, hutoa protein muhimu. Na boga boga, kama sukuma ama spinashi, husaidia kuboresha afya kwa ujumla. Pia, napenda shakula hii kwa sababu ni lahisi kuwadaa na kupatikana kwa urahisi katika mazigira yangu. Zaidi ya hayo, kula shakula sha aina hiyo jioni, hunisaidia kulala fizuli bila kujisikia uzito tuboni. Igawa, wakati mwigine nawesa kubadilisha na fiakula figine kama ugali ama madizi wali na mahalagwa hubaki kuwa chaguo lagu kuu kwa jumla napeda kula chakula cha jioni chenye uwiano mzuri wa lishe. Kitashonipa afya jema na kunifanya nijisikie nimeridhika kabisa.

Kinywaji kinachonipendeza zaidi ni chai ya tangawizi kwa sababu iko na ladha ya kipekee. Inaongeza nguvu mwilini na pia utulivu wa akili napenda kunywa chai hii asubuhi. Ili nikiamka vizuri na kuanza siku kwa nishati au au jioni kama njia ya kupumzika baada ya shughuli mingi. Tangawizi hunisaidia kuleta mwili katika hali nzuri. Ina nisaidia zaidi ya hapo harufu na ladha yake, hunifanya nijisikie vizuri nakunywa kikombe cha chai ya tangawizi mara kwa mara au mbili kwa siku, ni furaha ndogo ya maisha ambayo sependi kukosa.